Ili kuweka afya yangu nzuri najitaidi kuzingatia mambo ya msingi lakini muhimu. Kwanza, najitahidi kula chakula chenye mchanganyiko nzuri, mboga, matunda na vyakula vya asili na kupunguza vyakula vilivyo sindikwa sana. Pia nakunywa maji ya kutosha kila siku kwa sababu, maji ni muhimu sana kwa afya. Pili, najihusisha na mazoezi mepesi kama kutembea mara kwa mara. Hii unisaidia kuimarisha mwili na kutuliza mawazo. Pia nahakikisha napata usingizi wa kutosha na kupumuzika kwa sababu mwili unaitaji mda wa kujirekebisha. Mwisho, ninajali afya ya akili kwa kujipa mda wa utulivu kupumua kwa kina na kuepuka msongo wa mawazo usio wa lazima. Kwa mimi, afya nzuri ni usawa wa mwili akili na mitindo nzuri ya maisha.